Kitendo cha wema ambacho nimewai kukifanya ni kupelekea watoto mayatima nguo na vitu kadhaa ambazo wangeweza kutumia na hiyo huwa ni nzuri kwao kwa sababu mara nyingi hawana nguo nzuri au viatu au vitu vya matumizi kwa hivo wanapopokea vitu hivyo wanafurahi sana.

Kila siku mimi natumia njia ya gari naendesha gari mwenyewe na mara nyingi huwa ni kuenda kazini na kurudi nyumbani kwa hivo natumia gari yangu naweka mafuta na najiendesha kuenda kazini na pia kurudi kila siku na mara nyingine natumia hiyo gari kufanya vitu vingine na kuweza kushughulikia shughuli mbalimbali za kinyumbani.

Ninapokuwa na furaha kuwa nyumbani mimi husikiza mziki naeka mziki katika sauti ya hali ya juu na napenda kusikiza mziki wa bongo flavor na nakatika sana nacheza na nakufurahi sana na kuimba pia kwa sauti ya juu Rekodi inapoendelea mimi pia naimba na kujisikia vizuri.